Kusubiri kwenye mstari, hii mara nyingi ni mchanganyiko wa umilivu unao kuchosha kidogo. Wakati mwigine unaweza kujihisi, una waswazi au kutojua ni muda gani utakaa pale. Hasa kwa mstari, wa mrefu haujui, lini utashughulikiwa. Wengine huhisi hivyo kwa hofu kidogo ya kupoteza muda. Wengine huhisi huzuni kuto kidogo na au uchovu. Na kuna wale wanaojitahidi kufraia muda huo kwa kufanya kitu kidogo kama kuangalia simu au kuzungumuza na watu wengine. Mimi ningeendeleza ingenirahisishia kwa kama uvumilivu mchanganyiko ana subira labda kidogo huzuni ya subira bila kitu cha.